Asanti sana kwa hilo swali, unapenda kufanya nini na familia yako. Kwa upande wangu, napenda kupata muda, wakuzungumza na kushirikiana, kwa mfano, kuchekeshana, kukumbuka mambo mambo mazuri ya zamani, ili kuleta furaha katika familia, ama kupiga adithii za kitambo, za kuchekesha, ama za huzuni Ili kukumbuka mambo ambao mlikuwa mnapitia kitambo Wakati mwngine pia tunaeza saidiana na kupena ushauri jinsi ya mbavyo maisha, kuhusu maisha ama kufanya shughuli pamoja kama kupika, kutazama filamu familia ni kitu cha maana katika hii dunia kwa sababu familia ni kubwa, mnaweza mkaketi, kucha katu ama kuzungumza kwa furaha, wakati wa msimu kama wa krismasi, mnakuja pamoja, munasherekea, mnafuraia. Iwe basi familia ni kitu cha maana sana sana katika maisha ya binadamu Andivyo kwangu kwa ubinafsi familia ni kitu cha maana sana Kwa sababu inaleta ule upendo furaha, kushirikiana Manavyozungumza na vitu mingi sana Unaweza mkapigia adithi Unaweza mkaongelea adithi za kitambo ama mambo amabayo yalio fanyika kitambo ama kukumbuka mtu Kitendo alichofanya na vitu mingi sana Kwa hivyo familia ni kitu cha maana sana sana sana sana kwa maisha binadamu asanti sana kwa hili swali.

Nam, asanti sana kwa ilo swali la je ungependa kujifunza historia. A, ndio. Nam, ningependa kujifunza historia kwa sababu historia ufanya mtu kujua mambo ambayo yalio fanyika kitambo. Na, umsaidia mtu kufaamika mambo yalio tendeka kitambo nini kilicho fanyika. Pia istoria usaidia mtu kuelewa, tulikotoka kama jamii, taifa, mambo ambayo kama Kenya, jinsi tulivyo pata uhuru, wale ambayo walio tupigania ili tupate uhuru. Pia utufundisha kutokana na makosa ama mafanikio ya walio tutangulia kwa mfano kama viongozi walio wazamani, utufunza walifanya iki na hiki, makosa ambayo walifanya, pia sisi tukue na io tukue tufaham mamba ambayo walio fanya, ntusirudie pia kuyafanya. Historia pia utupa maarifa kuusu utamaduni na mabadiliko ya kijamii, kisasi, na kiuchumi. Historia historia ni muhimu katika maisha ya binadamu. Ndilo uweze kuwa na ule ufahamu ambayo mambo, yaliofanyika kitambo, jinsi vituzi likuwa zinafanywa, jinsi walikua wanasherekea mambo yao. Vitu mingi kuusu jamii, ukue na kuelewa, kuusu jamii, na kujua jinsi watu walivyo ishi kwa upendo, kwa furaha, vitu amba ambavyo walikuwa wanafanya, walivyo kuwa wanakula, walivyo kuwa wanavaa, kulala, vitu mingi kuusu binadamu, ama historia ya binadamu, jinsi walikuwa wanaongozwa, na vitu mingi kadhalika sana. So ndo hivo kwa sa kwa maana nasema historia ni kitu chamaana katika maisha ya binadamu Animaana kwa sababu usaidia mtu kwa kuelewa kitu a vile vitu ambavo vilikuwa vinafanyika katika maisha ya binadamu kitambo ama ile makosa waliofanya kitambo ndivyo tusiweze kuyafanya katika maisha yetu yanayokuja ama ya sasa hivi Mndo hivyo kwa sababu nasema historia ni muhimu katika maisha ya binadamu na ningependa kujifunza mambo mingi kuusu historia asanti sana.